Mimi hupenda kupiga mswaki usiku badala ya kulala sana sana napenda sana kupiga mswaki manake sipendi kusikia uvundo mdomoni wakati nalala kwa hivyo nahakikisha kwamba naosha mdomo wangu ndio niingie kitandani niweze kulala vizuri.